Sera ya kampuni ambao ninaiona muhimu sana. Ni ile ambayo inawajali wafanya kazi wake, lakini pia inatoa mwongozo mzuri kwenye kazi. Hiyo ndio sera nzuri ambayo ni naipenda. Wafanya kazi wakipenda sera nzuri wanafanya kazi kwa BiDii bila kuskumwa skumwa.

Ninakumbuka mwalimu wa kiswaili kutoka shuleni kwetu. Ambaye alikuwa ni mwalimu mkali sana. Alikuwa napenda sana kutuchapa. Ukikosa kosa kindogo tu unachapwa. Lakini hiyo ni vizuli kwa sababu ni kitu ambacho kilitusababishia tukawa tunaelewa vizuli kiswaili. Tukawa wanafunzi wenye akili sana. Tukishindanishwa na wanafunzi wa shule ingine tulikuwa tunashinda.

Wakati wa wasiwasi, ninapenda sana kufanya meditation. Ninaondoka, kazini au nyumbani, ninaelekea msituni peke yangu. Ama na marafiki zangu. Ninakuenda uko kwa ajili ya kufanya meditation. Mpaka pale wasiwasi itakapo nitoka. Muda mwingine, ninafanya mazoezi ya kuogerea. Ili, wasiwasi initoke.

Ndio ninapenda kuendesha baiskeri kwa sababu ni moja kati ya mazoezi ambayo ninayafanya Ninaendesha baisikeri umbali mrefu yapata kilomita kumi hadi kumi na tano Arafu ninarudi nyumbani kwa ajili ya maandarizi mengine lakini ninapenda kuendesha baiskeri Ninatumaini siku moja nitaingia kwenye mashindano ya kuendesha baiskeri na nitashinda.

Njia ambayo ninatumia kupumzika, ni njia ya kufanya meditation. Ndio maana, ninavoitaji kupumzisha akili yangu, ninakwenda msituni kufanya meditation. Ninameditate masaa mawili, matatu, hadi manne. Muda mwingine, ninapitiliza. Lakini, rafiki zangu na ndugu zangu wanakuja kuniambia. Kwa sababu, wanapajua ninapofanyia meditation. Ninafanya meditation kwa ajili ya kuongeza uwezo wangu pia. Wa akili pamoja na nguvu za kiafya.

Aina ya keki ninayo ipenda ni keki aina ya chokureti ambayo imetengenezwa kwa maziwa mazuri Lakini pia ni keki ambayo inavutia machoni kwa watu siku yangu ya kuzaliwa tunakata keki na nilazima tukata keki ambayo ni ya chokureti watu tunafuraiya kwa pamoja, tunakunywa pamoja, tunakura keki tamu kwa pamoja.

Mimi ninapenda kufuga ndevu. Ninapo fuga ndevu ninaonekana na adhifu sana. Ndevu zangu ninazitunza sana. Ninazipaka rangi. Lakini muda mwingine ninapaka dawa ambazo ambayo inasaidia kukuza ndevu zangu. Ndevu zangu zinapendeza sana. Watu wengi wanazipenda.